Ndiyo nimewai kushiriki mashindano nikiwa shuleni ulikuwa ni mashindano ya kucheza mpira pamoja na kukimbia ukiwa umevaa gunia tuliweza kushiriki mashindano yao kupitia madarasa tofauti tofauti ili kuweza kupimana nguvu ila tulieza kuibuka ushindi na tulifurahi sana.

Shuguli yangu ya kupendezwa ni shuguli ya kufanya usafi nyumbani au kazini mimi hupendelea kukaa katika mazingira yalio usafi na salama. Hivo nikiweza kupata munda kazi ya kwanza ambao nafanya ni kuweza kufanya usafi, kuweza kusafisha nyumba yangu, mazingira ambayo yananizunguka ili yaweze kuwa safi na salama.

Mchezaji ninayempenda ni Ronaldo kwa sababu ameweza kufunga magoli mengi na amameweza kufanya mchezo wa mpira uweza kuwa kivutio kwa watu wengi hata wale ambao hatupendi mchezo wa mpira. Kwa hivyo nampenda kwa sababu anatia muonekano mzuri na pia ana adabu katika kazi yake.

Napenda kula chakula kisicho na mafuta kwa sababu mafuta ya kiwa mengi inakua chakula kinakua ni hatari kwa afya. Kinaweza kikaleta ugonjwa wa moyo au kikaleta magonjwa mengine yoyote ya afya. Kwa hivyo napendelea kula chakula kisicho na mafuta ukilinganesha na chakula kilicho na mafuta.

Kumbukumbu ya kutisha ni pale nilipoweza kutoka usiku na hakukuwa na umeme hivyo nikawa naogopa njia ambayo nilikuwa naweza kutembea. Niliogopa sana ambapo sikuweza kufika mbali nikarudi nyumbani ili niwe salama.

Napenda rangi nyeupe katika ukuta wa chumba kwa sababu rangi hiyo ufanya chumba kionekane kikubwa na pia ufanya chumba kiwe na mqanga mwingi. Pia ni rahisi sana kuona uchafu wowote mahali ulipo ukiwa umeweka rangi nyeupe katika u.